Kati ya kupenda kuandika na kuongea chagua pia mazungumzo mazungumzo ni njia mwafaka ya kupitisha ujumbe kuliko maandishi pia maandishi pia husaidia lakini maongezi pia yana umuhimu kwa upana kuliko maandishi. Ukiongea mtu unaeza ona toni yake pale unaeza mskiza pia anatumia pia ishara so unaeza elewa ujumbe kwa ufasaha kabisa kuliko wakati wa maandishi asante shukran.

Uwezo gani ungependa kuwa nao? Ningependa sana kuwa na kipaji cha kucheza mpira wa kandanda ya kulipwa kama vile wanavyofanya ma superstar kama kina Neymer, Messi, Sadio Mane, ivo ivo.

Mara nyingi makosa ikitokea kazini, mimi naipeleka kwa supervisor, anaisikiliza, anaikagua alafu anatoa uamuzi wake. Lakini iwepo makosa yaliotendeka labda ni hijahi kidogo, nilizozitekeleza kutumia mtambo wa tarakilishi ninazirekebisha. Iwapo ni makosa imetokea afisa wakakosana ni kuyatatua tu kiutu uzima. Wanaelewana kwa heshima, tunaongea kwa heshima, tunasikiza pande zote mbili alafu tunajua nani aliye mwenye makosa na ni vipi njia muhimu ya kuyatatua. Alafu shughuli zinasonga mbele asanti.

Ndiyo, mimi ni mtu wa kuamka mapema asubuhi na mapema alfajiri. Saa kumi na moja asubuhi napiga zoezi nakimbia kilomita tatu, halafu narudi kujipanga ili niende kazini. Kuamka asubuhi ni vizuri, halafu napata kuendesha shughuli zako za siku kwa ufasaha na mapema.

Ndiyo, mvua inasaidia sana ukulima ili chakula na mimea ziweze kukua na pia mifugo iweze kupata nyasi poa lazima mvua iwe mvua ni ya muhimu sana kwenye upanzi wa vyakula na pia kupata na pia nyasi kumea ili kuwafaidi hata wanyamapori.